Napendelea kitanda kizuri zaidi. Kitanda kizuri kinanifanya nijisikie vizuri. Kulala kwa raha na kuamka nimepumuzika. Ingawa kitanda kigumu kinaweza kusaidia kwa mugongo. Mimi binafsi napendelea kitu kilicho rafiki kwa mwili na kinacho nifanya nikae au nilete usingizi wa amani.

Mimi ni mtu wa kuwai. Napenda kupanga muda wangu vizuri na kuhakikisha na nafika mahali nipoelekezwa kwa wakati. Hii inanifanya nione vizuri zaidi. Nipate nafsi ya kujiandaa na kuepuka msongo wa mawazo na unaotokana na kuchelewa.

Hekima nilio jifunza maishani ni kuwa uvumilivu na kutofanya, mambo araka bila kufikiria ni. Nimejifunza kwamba maisha uja na changamoto na makosa, na ni muhimi kujifunza kutokana na kila uzoefu. Pia, hekima hii inanisaidia kuwa miongoni mwa watu wa kuzingatia wengine, kufanya maamuzi sahihi na kudhamini kila fulsa na jambo dogo.

Njia ninayo tumia kupumzika ni kwa kufanya mambo yanayo nifanya nijisikie tulivu na nipo huru kutoka kwa msongwa wa mawazo. Wakati mwingine na pumuzika kwa kulala vizuri, kusoma kitabu au kusikiliza muziki, ninayo upenda. Pia napenda kutumia mda nje kama kutembea au kukaa katika sehemu tulivu. Kwani kuna nisaidia kuondoa stress na kurudisha nguvu za mwili na akili.

Muziki ninao upenda ni ule unaonifanya nijiskie furaha na amani. Napenda aina tofauti za muziki, lakini hasa zile zenye midundo inayo nivutia na maneno yenye maana. Muziki hunisaidia kupumzika, kuamsha hisia na ata kunipa motisha katika mambo mbali mbali ya maisha. Napenda pia kushirikiana na marafiki au familia wakati wa kusikiliza muziki. Kwani hufanya wakati kuwa na furaha zaidi.

Naanza uradi mpya wakazi kwa kupanga hatua kwa hatua. Kwanza, ninaelewa kikamilifu maitaji na malengo ya kazi hiyo. Kisha, nitaandana lasimari na vifaa na vitaji. Na kupanga muda wa kutekeleza kila sehemu ya muradi. Pia, napenda kwanza na sehemu doge ili niweze kuona maendeleo mapema. Kisha kuendeleza hatua kwa hatua hadi muradi ukamilike kwa mafanikio. Katika mchakato uo napima kila atuwa za kurekebisha pale inapoitaji ili kwa kikisha matoyo ni bora.

Naanza kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu vizuri na kuweka kipau mbele Napanga ratiba ya kazi lakini pia ninaweka muda wa kupumzika kushirikiana na familia na marafiki na kujali afya yangu. Pia najua wakati wa kuwacha kazi na kushugulikia na maisha binafsi ili kutochukua msongo wa uchovu, kwa hivyo naweza kuwa na tija kazi na pia kufurahia maisha yangu ya kibinafsi kwa usawa.